Ndiyo huwa natuwa sadaka. Kanisani mara kwa mara na pia mi huchangia michango ambayo ni ya dharura. Kama kuna mchango wa dharura ama mtu amepoteza mtu wake huwa nachanga na pia natuwa sadaka. Ndiyo kwa Mungu na kwa kushukuru.